Tukio muhimu katika maisha yangu ilikuwa tukio nilipozaliwa na kwa sababu wakati nilipozaliwa nilikuja duniani sikuwa nafahamu kuwa mimi nani sikuwa najielewa vile. Ile nilikuwa najua tu, yaani mimi ni mcha Mungu, nilikuwa najua labda nililetwa hapa na Mwenyezi na kwa mapenzi yake. Lakini pia ambapo niliweza kuwa mkubwa. Niliweza kufikiria ingawaje labda mna uwezo ya kuwa. Inaeza kuwa labda ikuwa kwa mapenzi yake mola labda ilikuwa. Ni vile tu ambavyo baba na mama wanapatana tukio la mapenzi latokea na kwa hivyo tukio muhimu lilikuwa ilo na pia tukio muhimu ni nilipo kuja kuona ya kuwa ama kweli hamna mola hilo tu ni jambo ambalo binadamu huweka kwenye kichwa lake. Lakini sidhani kuwa kuna tukio lingine la muhimu kama nilipozaliwa na nilipogundua hamna mola. Na pia tukio ambalo naona pia ni la muhimu pia ni wakati nitakuja kuaga dunia. Na sijajua ni wapi nitakapoenda, labda nitarudi tu usingizini. Labda kuna mahali ambapo watu huenda, sijui, labda wewe unajua kama AI. Lakini naam hilo ndiyo tukio la muhimu maishani mwangu.

Ningesema sipendi sana kucheza mchezo wa ubao. Lakini napenda mchezo wa rununu, mchezo wa runinga. Pia kuna yale mitambo ambayo yanajulikana kama play station na ambayo ndiyo ninayoyapenda. Mchezo ya kibao nilikuwa naupenda nikiwa labda mchanga. Nilikuwa napenda kucheza chess na nikuwa naupenda sana. Nikuwa mashuhuri pia lakini pia ninajua kuna mwenzangu alikuwa akiitwa Jemi. Jemi alikuwa mashuhuri, alikuwa hodari, naam.